Mara nyingi nasikiliza mchanganyiko wa muziki kulingana na hali ya siku. Napenda muziki wa bongo flavor kwa sababu una hadithi za maisha ya kila siku na unagusa hisia. Lakini pia husikiliza afrobeat na nyimbo za asili wakati nataka kutulia na kufikiria. Kuna nyakati pia napenda nyimbo za zamani kidogo zile zinanizonirudisha na kurudisha kumbukumbu na kunifanya nitabasamu bila hata kujua kwanini.

Kwa upande wa nyama, napenda sana nyama ya mbuzi. Kuna ladha yake ya kipekee, hasa ikichomwa taratibu na viungo vya asili, inanikumbusha sana mikusanyiko ya kifamilia au kufuka na marafiki jioni. Sio tu chakula cha haraka haraka, ni hile nyama unakula pole pole, mkizungumza na kucheka, alafu unajikuta umeshiba sio tumboni tu hata moyoni.

Ndiyo, napenda kufanya kazi ya nyumbani. Ingawa si kila wakati. Kuna utulivu fulani ukiwa nyumbani, unaweza kupanga muda wako, kupumua kidogo, hata kunywa chai ukiendelea na kazi. Lakini pia kuna wakati najikuta nakosa ile nguvu ya kuwa na watu, mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa hiyo, kwangu usawa ndiyo muhimu nyumbani kwa umakini nje kwa msukumo.

Kwa maoni yangu, sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni uwezo wa kusikiliza. Kiongozi anayesikiliza anaelewa watu wake, changamoto zao na mawazo yao. Pia uaminifu ni muhimu sana. Ukisema jambo, ulisimamie. Alafu kuna unyenyekevu. Kiongozi mzuri huku jifanya anajua kitu kila kitu. Anajifunza kila siku. Ukichanganya hayo na maoni ya mbele, watu watakufuata kwa ihari, sikwa hofu.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuna kitu kinanipa pendeza sana okiwa majini, unajisikia huru. Kama wama wazo yote yanatulia. Mara kwanza nilijifunza ilikuwa kidogo kidogo, nikijia mini pole pole na nikajiamini kabisa. Na tangu hapo, ikawa njia yangu ya kupumzika. Kuogelea kunanifanya nihisi mwili na akili vinapumua pamoja asa siku zikiwa mzito.

Kwa kawaida, mimi huanza kwa kupanga kazi mapema na kuigawanya katika vipande vidogo vidogo. Nikifanya hivyo, kazi haionekani zito sana na ninaweza kufuatilia maendeleo yangu kila hatua. Pia, hujiwekea muda maalum wa kupumzika kwa sababu akili ikichoka sana. Huchelewesha kazi badala ya kukamilisha. Mwisho wa siku nidhamu na kujikumbusha lengo ndiyo hunisaidia kumaliza kwa wakati.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Unaniguza kwa namna ya kipekee. Kwa sababu hubeba historia, sauti za mababu na simulizi za jamii. Wakati mwingine nasikiliza ngoma hau ala za jadi. Nahisi kama nimerudi nyumbani, ata kama niko mbali. Ni muziki hunaonifanya nipunguze mwendo, nisikilize kwa makini na kuthamini mizizi yetu.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ni wakati wa macheo. Jua likizama polepole na anga ikibadilika rangi machungwa waridi hadi zambarau. Unajua hila ya unakaa kimya tu, unavuta pumzi na moyo unatulia. Ilikuwa kama dunia inaniambia nipunguze mwendo. Nithamini wakati huo. Mandhari kama hiyo hunikumbusha uzuri uliopo hata kwenye mambo rahisi ya maisha.

Kwa kweli, mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kupanga mambo mapema ili nisiwe na presha ya dakika za mwisho. Kuna utulivu fulani unaopata unapowai, una muda wa kupumua, kujiandaa kiakili, hata kuangalia mazingira yako. Nimegundua kuwahi, kunanisaidia kuheshimu muda wa wengine na wangu pia. Na hilo hunifanya nijisikie nipo sawa ndani yangu.

Kinacho nifanya nicheke nikuona au kusikia mambo ya kuchekesha. Hasaa pale mtu anaposema jambo kwa ubunifu au kichekesho, cha kawaida kinachoguza hali za maisha. Mara nyingine ni vichekesho ya marafiki au familia, pale tunapocheka pamoja bila mpangilio. Kwa sababu unahisi furaha ya kweli.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na subira hutoa matokeo bora kuliko hasira au haraka. Mara nyingi mambo hayafanyi kazi kama ulivyopanga na kujifunza kustahimili changamoto kunanisaidia kukua na kupata ufahamu zaidi. Pia nimejifunza kushukuru kwa kile kidogo ninacho na kwasababu hili hatua ndogo ni sehemu ya mafanikio makubwa.

Mara nyingi huga baruapepe mara kadha kwa siku. Labda mara mbili au tatu. Kulingana na umuhimu wa kazi hau mawasiliano. Napenda kuangalia mapema hili nisikose taarifa muhimu. Lakini pia sijazidi kutumia muda mwingi kuangalia kila dakika. Kwa kweli, kusimamia baruapepe kwa mpangilio kunanisaidia kuwa makini, kuepuka msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mboga ninazopenda kula ni karoti na spinachi. Karoti hutoa ladha kidogo tamu na ni rahisi kuandaa. Huku spinaji ikinipa nguvu na virutubisho muhimu. Napenda pia kujaribu mboga kwa njia tofauti, kupikwa kukaangwa kidogo au kwenye mchanganyiko wa saladi. Kwa kweli, mboga sio tu chakula bali ni njia ya kudumisha afya na furaha ndogo kila siku.

Mara nyingi naoga mara moja kwa siku. Kawaida hasubui hili kuanza siku kwa utulivu na safi. Wakati mwingine, ikiwa siku ni ya joto au nimefanya shughuli za mwili, huhenda nikajumuisha kuhoga kidogo jihoni pia. Kwa kweli, kuoga siyo tu usafi wa mwili, mbali pia usaidia hakili kupumzika na kuwanza na kumaliza siku kwa hisia nzuri.

Sherehe ninayo pendeza zaidi ni sherehe za familia, kama vile siku kuu au hafla za kuzaliwa. Napenda jinsi kila mtu anavyo kusanyika, kucheka pamoja, kushirikiana chakula na kusherekea kwa furaha. Mara nyingine napenda pia sherehe za kienyeji au tamasha la kitamaduni, kwani unifundisha kuhusu mila na historia ya jamii.

Napenda kusoma vitabu vinavyochanganya hadithi nzuri na elimu kidogo. Kama riwaya za maisha halisi, vitabu vya historia au maendeleo binafsi. Hivyo napata burudani na pia kujifunza jambo jipya kila wakati. Mara nyingine, nasoma vitabu vya fasihi vya kitalii au mashairi. Kwa sababu hubeba hisia na mwanga wa kipekee unaonifanya nifikirie kwa undani.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Napenda kusikiliza hadithi zao, kupata ushauri wao na kushiriki mawazo juu ya maisha. Mara nyingine hufanya tuzungumze kwa utulivu, tukicheka au tukikumbuka kumbukumbu za zamani. Kwa kweli, mahusiano haya sio ya kijamii, bali pia hunifundisha heshima uvumilivu na thamani ya familia katika maisha yangu.

Ndiyo, naona mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kujaribu njia mpya za kufanya mambo, kufikiria suluhisho tofauti kwa changamoto na kuunda vitu vipya iwe ni kazi sanaa au mbinu za kila siku. Mara jingine, ubunifu wangu hujitokeza hata kwenye macho madogo na mambo madogo. Kama kupanga ratiba au kuandaa chakula kwa mtindo fulani.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali, pamoja na sukuma wiki au mboga za kienyeji, pamoja na samaki au nyama ya kukaanga. Napenda ladha yake ya asili na jinsi kile unachokula unavyokumbusha milo ya familia na ghafla za zamani. Mara nyingine hufurahia chakula hiki na marafiki au familia, ambapo sio tu tunakula, bali tunashirikiana hadithi na kucheka.

Napenda kuandika kwa komyuta zaidi ya kuandika kwa mkono. Hasa kwa kazi au maandiko marefu. Kwa sababu ni haraka, rahisi kurekebisha na ninaweza kuhifadhi kazi zangu kwa urahisi. Lakini pia mara nyingine huandika kwa mkono. Hasa kama ni kumbukumbu za haraka au mawazo ya kibinafsi. Kwa sababu huleta hisia za karibu na maneno yangu.

Ndiyo, napenda maua. Kuna kitu tulivu sana kuhusu maua. Rangi zake, harufu yake, na jinsi yanavyoweza kubadilisha kabisa hali ya mahali. Maua hunikumbusha kuwa hata, vitu vidogo vinaweza kuleta furaha kubwa. Kuna vile kuona ua likichanua asubui, linakupa matumaini bila kusema neno. Pia napenda jinsi maua hutumika kuonyesha hisia furaha. Shukrani au hata pole kwa njia ya upole sana.

Mara nyingi nafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo nilizotumia na shughuli za kila siku. Napanga siku maalum za kufua ili nguo zisichanganyike na kuhakikisha kila kitu kinakuwa safi na tayari kwa kutumia. Kwa kweli, kufua nguo sio tu kazi ya kila siku, bali pia ni njia ya kudumisha usafi na mpangilio wa maisha.

Ninapo shambulia tatizo kazini, huanza kwa kuchambua tatizo kwa kina ili kuelewa chanzo chake. Kisha, huangalia suluhisho zinazowezekana, nikilinganisha faida na hasara za kila moja. Mara nyingine, hufikiria pia mitazamo ya wenzangu ili kupata suluhisho bora zaidi. Mwisho huunda mpango wa utekelezaji na kufuatilia matokeo nikihakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kwanza kusikiliza kila mshiriki na kuthamini mawazo yao. Mara nyingine huandaa mikutano midogo au majadiliano ya pamoja ili mtu ajisikie kushirikishwa. Pia hupiga mfano kwa kushirikiana na mimi kwanza kusaidia wengine pale wanapohitaji na kutoa motisha ya kushirikiana bila hofu.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Ladha yake tamu na laini hunifanya nijisikie furaha mara moja. Na harufu yake hunifanya nikumbuke hafla nzuri za familia au sherehe. Mara nyingine napenda keki ya matunda. Hasa pale ninapohitaji kitu kidogo cha asili na chenye afya.

Ninapojitahidi kulinda mazingira huanza na hatua ndogo za kila siku kwa mfano hutoa taka kwa namna sahihi, hupunguza kutumia plastiki na kujaribu kutumia mara maji na umeme kwa uangalifu. Mara nyingine hujaribu kutembea au kutumia baiskeli badala ya gari pale inapowezekana.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia, miwani ya jua na nguo zenye rangi nyepesi zinazofunika mwili kidogo. Pia hujaribu kuwa kwenye kivuli, hau maeneo yenye mwangaza kidogo wakati jua liko kali sana. Na kunywa maji ya kutosha ili kuepuka mwasho wa jua hau kiu.

Ninapoanza kazi, mimi huanza kwa kupanga ajenda ya siku na kuangalia majukumu muhimu zaidi. Kisha huweka kipaumbele kwa kazi, zinazohitaji kufanywa mara moja na zile zinazoweza kusubiri. Mara nyingine, hujichunguza kidogo na kujiandaa kiakili ili kuanza kazi kwa umakini. Kwa kweli, kuanza kwa mpangilio husaidia siku yangu kuwa yenye taji na kupunguza msongo wa mawazo.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili na nusu na kuchukua dakika chache kupumzika na kujiandaa kisaikolojia kwa siku. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kunywa kikombe cha maji na kunawa uso wangu kidogo. Kwa chakula cha asubuhi nilikula mayai na tosti kidogo pamoja na kikombe cha chai. Baada ya hapo nilienda kazini kwa baiskeli nilifurahia hewa safi ya asubuhi. Asubuhi hii nilijihisi tulivu na nikiwa tayari kushughulikia kazi zangu kwa umakini na furaha.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchunga nywila salama na tofauti kwa kila akaunti na kuepuka kutumia taarifa binafsi zisizo muhimu. Pia huweka mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii na kuzingatia ni nani ninaowasiliana naye au kushiriki taarifa naye. Mara nyingine hutoa taarifa kidogo tu au zinazohitajika na kuepuka kubofya viungo visivyo salama.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni wema na heshima. Napenda watu wanaosikiliza kwa makini, wanapohitaji msaada na kushughulikia wengine kwa upole bila hukumu. Pia napenda tabia ya uwazi na uaminifu kwa sababu hufanya mawasiliano kuwa rahisi na ya kweli.

Kwa kawaida, napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga kazi, kuhamasisha wengine na kuona timu inafanikiwa pamoja. Lakini pia niko sawa kabisa kusimamiwa. Hasa pale ninapojifunza kitu kipya au kufanya kazi na mtu mwenye uzoefu zaidi. Kwangu kilicho muhimu zaidi, si nafasi ulionayo, mbali ni ushirikiano, heshima na lengo la pamoja.

Nadhani naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa haitakuwa rahisi kabisa. Siku hiyo, nikiangalia zaidi mazingira yangu, kuzungumza ana kwa ana na watu, labda kusoma kitabu au kutembea nje kidogo. Teknolojia imetusaidia sana. Ndiyo, lakini mara nyingi kujitenga nayo kwa muda kunakupa nafasi ya kutulia, kufikiria na kujikumbusha maisha yalivyo kuwa kabla ya simu na skrini kila mahali.

Napendelea chakula chenye ladha tamu kidogo na viungo vya asili. Ladha hii hunifanya nijisikie furaha bila kuwa mzito tumboni na mara nyingi hunikumbusha milo ya familia au hafla maalum. Mara nyingine pia napenda chakula chenye ladha kidogo ya chumvi au pilipili. Hasa pale kinapohitaji nguvu au msisimuko kidogo.

Ndio, niliwai kununuwa tikiti za tukio mara kadhaa. Hasa kwa tamasha la muziki au michezo. Mara nyingi hununuwa mapema ili kuhakikisha nafasi na kuepuka msongamano au kuharibika kwa tikiti. Tikiti hizi huniwezesha kushiriki furaha ya tukio na kushirikiana na marafiki au familia.

Niliwahi kusafiri kwenye maeneo mazuri kadhaa lakini moja ya niliyo penda zaidi ni mbuga za wanyama za Afrika. Ambapo niliona simba, tembo na twigi kwa uhakika wa karibu. Mandhari ilikuwa ya kupendeza sana nyasi za kijani anga safi na wanyama wakicheza kwa uhuru. Safari hiyo ilinifundisha kudhamini asili, furaha ya kuwa mbali na kelele za mji na kumbukumbu ya maisha ya kipeke. Kwa kweli, pale niliisi amani na mshikamano wa kweli na dunia.

Ninasherekea mwaka mpya kwa kuwa na familia au marafiki karibu kusherehekea pamoja kwa chakula vichekesho na sherehe ndogo ndogo mapumziko. Mara nyingine hupiga moto wa midundo au kuona taa za midundo ya sherehe. Nikifurahia hisia ya kuanza upya. Pia napenda kuchukua muda kidogo kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole pale ninapokuwa kwenye simu au kompyuta zenye taarifa muhimu. Hii hunisaidia kulinda faragha yangu na kuhakikisha kwamba data yangu haipatikani na mtu wasiyoidhinishwa. Pia hufanya kuingia kwenye kifaa kuwa rahisi na haraka bila haja ya kuandika nywila nyingi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Zinanivutia sana kwa sababu zinanifanya nitafakari mambo kwa mtazamo tofauti, kama vile dunia nyingine, viumbe wa ajabu au matukio yasiyo ya kawaida. Wakati mwingine hadithi hizi huwa na ujumbe wa maisha uliositirika, na hilo hulifanya nizipende zaidi. Pia ni burudani nzuri ya kuamsha mawazo na ubunifu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kunanisaidia kujisikia mwepesi, kiakili na kimwili. Hasa asubuhi au jioni kunapokuwa na upepo mwanana. Kukimbia hunipa muda wa kutulia, kufikiria na kuondoa msongo wa mawazo ni kama mazungumzo ya kimya na nafsi yangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napanga kazi mapema na kuweka vipaumbele. Ninaanza na yalio muhimu zaidi kabla ya mengine. Napenda kugawanya kazi kubwa katika vipande vidogo ili nisione mzigo mkubwa. Pia nachukua mapumziko mafupi, kunywa maji na kujipa muda wa kupumua. Hilo hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na mara ya kwanza ilikuwa huzoefu wa kipekee sana nakumbuka hupepo wa bahari, sauti ya mawimbi yakipiga ufueke na arufu ya chumvi hewani. Ilinifanya nijisikie mtulivu na huru. Huona bahari kuna kupa isia ya ukubwa wa dunia na kuna nifanya nitafakari maisha kwa utulivu zaidi.

Ndio, huwa naweka picha chache mtandaoni, lakini si zote. Napenda kushiriki picha zilizo na kumbukumbu nzuri au ujumbe mzuri. Asana marafiki au familia, lakini huwa makini sana. Nahakikisha siweki picha binafsi sana na nachunga majukwaa yenye mipangilio mizuri ya faraja. Kwangu, mitandao ni pia kushiriki kidogo tu, si maisha yote.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Ina kitu cha kipekee, sauti ya mtangazaji, muziki, unaokuja bila kuchagua, na hata taarifa za barabarani au habari za jamii. Wakati mwingine nikisikiliza redio asubuhi au jioni, nahisi kama niko pamoja na watu wengine, pia, hata kama niko peke yangu. Inanipa hisia ya ukaribu na maisha ya kila siku.

Napenda kufuata mfereji wa habari na burudani. Kwa mfano, huangalia vipindi vya habari kila asubuhi ili kujua kinachoendelea duniani na pia vipindi vya burudani au tamthilia wakati wa mapumziko. Hivyo napata mchanganyiko wa kujifunza na kufurahia. Kwa kweli, chaguo la mfereji inanitegemea siku, linategemea siku, mahitaji na hali ya moyo wangu.

Ndio, napenda kuvaa saa mara nyingi, hasa pale ninapohitaji kuangalia muda kwa haraka au kuonyesha mtindo kidogo. Saa hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na pia huongeza mwonekano wa kitaalamu au wa mtindo. Lakini pia mara nyingine huvaa saa kidogo tu pale burudani au shughuli zisizo rasmi. Kwa kweli ni mchanganyiko wa urahisi na mtindo.

Ninapo shughulikia udhaifu wangu kazini huanza kwa kutambua eneo ambalo linahitaji kuboreshwa. Kisha huweka mpango wa kujifunza au kufanya mazoezi madogo kila siku hili kuboresha hatua kwa hatua. Mara nyingine pia huomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu au washauri wenye uzoefu.

Ushauri ningetaka kumpa mtu mwingine ni kujifunza kuwa mvumilivu na mwenye subira katika maisha. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini, kuthamini mawazo yao na kushughulika na changamoto kwa mtazamo wa chanya. Mwisho kumpa nafasi ya kujifunza kutokana na makosa yake ni njia nzuri ya kukua binafsi.

Ninapo watia moyo wenzangu, uwanza kwa kusikiliza changamoto zao kwa makini na kuonyesha kuelewa. Kisha uwatia moyo kwa maneno chanya, pongezi, hau ushahuri unaoweza kuwasaidia kushugulikia tatizo. Maranyigine pia uonyesha mfano wenye bidii na mshikamano, ili wenzangu wa hamisishwe kuona kuwa kila changamoto inaweza kushugulikiwa.

Kumbu ya kutisha ninayo kumbuka nipale nilipokuwa na ajali ndogo ya gari. Ambapo kila kitu kilionekana kwa haraka na hatari. Nilihisi hofu na msisimuko, lakini pia nilijifunza kukaa mtulivu, kufikiri haraka na kuzingatia hatua za usalama. Bada ya tukio hilo, kila mara na shukuru usalama na kuwa makini za hidi. Kwa kweli, kumbu kumbu za kutisha ufundisha heshima kwa maisha na uwajibikaji.

Ndio, ni shawahi, lakini ilikuwa kwa sababu ya usalama. Nakumbuka tulipokuwa kijijini, tulimfunga mbuzi kwa muda mfupi ili asikimbie barabarani wakati wa mvua. Halafu, tukamwachia mara tu hali ilipotulia. Ilikuwa somo la kuwajibika, kumlinda mnyama bila kumuumiza na kuhakikisha anapata maji na hewa ya kutosha.

Leo hali ya hewa ni jua na anga linaonekana wazi bila mawingu mengi. Nahisi joto ni la wastani, linanifanya nijisikie vizuri bila kutoza au baridi sana. Nimevaa shati nyepesi na suruali rahisi, pamoja na viatu vya starehe, ili niwe huru kusonga na kufanya shughuli zangu. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inafaa kufanya kazi, kutembelea au kutumia muda nje kwa furaha. Katika hali hii ya hewa, ningependa kutembea kidogo nje au kukaa kwenye busani kusoma kitabu.

Napenda zaidi kuamka na jua. Kunanisaidia kuanza siku kwa utulivu, kuhamazika na kupata nguvu za asubuhi, hasa ikiwa nina kazi au shughuli za kufanya. Pia napenda kuona mwangaza wa asubuhi ukibadilisha rangi ya anga na kuupa moyo siku mpya. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu, lakini kuamka na jua kunanifanya nijisikie hai na tayari kwa kila jambo.

Napendalea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Mtandaoni unanipa habari ya haraka, mara kwa mara na unaweza kuchagua mada zinazonivutia zaidi. Pia ni rahisi kuangalia vianzo tofauti ili kupata maelezo ya kina. Lakini mara nyingine napenda gazeti la karatasi kwa sababu linahisia tofauti. Unaweza kulisoma kwa utulivu bila kelele za simu. Kwa kweli, kila njia inafaida zake, lakini mtandaoni ni rahisi na waharaka zaidi.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara baada ya mchana. Mara nyingi nikimaliza kazi au shule. Kwa kawaida huanza kupumzika kuanzia saa kumi na mbili au saa moja jioni. Ni kutumia muda kidogo kusoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia. Mara nyingine napenda kusherehe za jioni ndogo kama chakula cha familia au kikombe cha chai na marafiki. Kabla ya kulala, hujianda kwa kuoga kidogo, kueka nguo safi na kupanga mambo ya kesho ili usingizi ukue mtulivu. Jioni hii hunifanya nijisikie tulivu na furaha na kunipa nguvu ya kutimiza kesho kwa moyo mzima.

Harufu ninayo penda zaidi ni harufu ya maua ya jasmini. Hii harufu hupatikana asubuhi wakati maua ya napochanua kwenye bustani hau kwenye mitaa yenye mimea mizuri. Harufu hii unikumbusha kumbukumbu za utulivu wa asubuhi nyumbani wakati napumzika na kunywa chai kidogo. Ukipata harufu hii na hisi amani, furaha ndogo na msisimuko wakuanza siku kwanguvu. Kwa kweli, harufu nzuri inaweza kubeba isia na kumbukumbu za furahs kila wakati.

Utotoni nilipenda sana kucheza na kubuni vitu, nakumbuka nilikuwa napenda kukusanya vijiti, makopo au karatasi na kutengeneza vitu kama magari ya kufikiria au nyumba ndogo. Pia nilifurahia sana kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima jioni, asa zile zenye mafunzo ya maisha. Ilikuwa ni wakati ambao akili ilikuwa huru, hakuna presha ni kucheka tu na kuota ndoto kubwa bila hofu.

Kazini ninashughulikia muda kwa kujipanga na kuweka vipaumbele. Kila siku huanza kwa kuangalia kazi zilizo muhimu zaidi na kuzifanya mapema kabla ya usumbufu kuanza. Napenda kugawa kazi kubwa katika vipande vidogo ili isiwe nzito sana. Pia, hujitahidi kuweka mapumziko mafupi ili akili ipumue, maana ukijichosha sana, muda huonekana kukimbia bila matokeo. Mwisho wa siku huangalia ninachokamilisha ili nijipange vizuri kwa kesho.